Ninaipenda keki ya chokoleti kwa sababu ni tamu na keki ya chokoleti naipenda kuila kwa kahawa au chai ya maziwa. Pia ni mini huikula keki ya chokoleti kwa kutumia juice na kila kipande kinanipa furaha mingi. Pia napenda keki ya chokoleti kwa sababu inanikumbusha matukio ya kusheherekea na kushirikiana na familia na marafiki. Na ladha yake laini inafanya iwe ya kufurahisha, kunifurahisha kila wakati, ninapo ila.

Mara nyingi mimi ninatumia WhatsApp, Gmail na Google Maps. WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na marafiki wangu au wenzangu kazini. Gmail kwa barua pepe rasmi na kazi. Na Google Maps hunisaidia kupanga safari au kupata mahali kwa urahisi. Programu hizi ni zinanirahisishia maisha yangu kila siku na kunisaidia kukua na mpangilio mzuri. Hivyo basi mimi huvitumia zile programu sana sana. Maana unapozungumza kutumia whatsapp. Ito inakua raisi ku kuwafikia marafiki, kuwafikia jamii, hata ku kufikia wafanyikazi wenzako na mnapata kuwasiriana bila tahaswishi lolote. Je wewe unautumia programu zipi katika kwa mara nyingi?

Mimi napenda kusoma na kuandika, lakini napenda kusoma kidogo zaidi ya kuandika. Kusoma kuna nipa marifa mapia na mawazo tofauti. Huku kuandika kuna saidia kuelezea hisiya zangu, kupanga mawazo na kuwasiriana kwa wazi.

Mimi hupenda watu waliokuwa watu wakweli, wema na wenye heshima. Pia ninapenda wale wanaoshirikiana na kusaidiana kwa sababu. Na kwa sababu tabia hizi huunda mazingira mazuri ya kazi na urafiki mzuri ya kubuniwa, kujibunia. Je wewe unapenda tabia gani kwa wengine?

Napiga picha mara chache tu hasa wakati kuna tukio la maalum, maandhari mzuri au kumbukumbu za familia. Sipigi picha kila siku lakini napenda kushika kumbukumbu muhimu kwa maisha angu kwa njia ya picha.

Naam napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi haraka na kufanya iwe rahisi kuhariri maandishi yangu hata hivyo napenda pia kuandika kwa mikono wakati napenda kufikiria kwa utulivu au kushika kumbukumbu muhimu kwa njia ya kuandika.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunisaidie kuonekana safi na kujiaminia na kunanifanya nijisikie vizuri kila siku, hata hivyo ndevu inaweza kuwa ya mtindo wakati fulani lakini mimi napendelea sana sana. Napendelea sana sana kunyoa kwa kwa sababu huonyesha usafi wa kawaida.

Ndivyo nahifadhi vitu vya dhamana sana kwa mfano simu yangu pochi yangu na baadhi ya nyaraka muhimu kama kitambulisho pasipoti na hati za kazi. Nina hakikisha vina tunzwa kwa usalama ili kuepuka kupoteza au kuharibika.